Naam, huvaa saa mara nyingi, hasa ninapokuwa kazini au nikiwa na shughli muhimu za siku, kuvaa saa hunisaidia kufuatilia muda vizuri na kupanga ratiba yangu bila kuchelewa. Pia, hunikumbusha umuhimu wa kuheshimu muda na wengine na wangu mwenyewe. Bali na hilo, saa hunisaidia kuwa na nidhamu katika shughli za kila siku kama mkutano, mapumziko na kumaliza kazi kwa wakati. Ingawa si lazima kuvaa. Kila wakati ninaona saa ni kifaa muhimu kinachonisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Na kwenda na kwa mpangilio mzuri.

Msimu ninaupenda zaidi ni majira ya mvua ya mwanzo, hasaa, machi hadi mei, kwa sababu huu ni wakati wa mvua ya kwanza na bada ya joto la mwanzo ni mwa mwaka. Mimea inakuwa ya kijani kibichi, althi inakuwa yenye unyevunyevu, na hali ya hewa ni ya kupendeza. Sibaridi sana walasi moto kupita kiasi. Hii ina fanya kuwa lahisi kufanya shughuli za nje kushiriki michezo na kwenda shambani bila shida. Pia mvua huleta utulivu na furaha ya kuona asili ikiwa hai na yenye langi angavu. Jambo linalonifanya nijiskie amani na kulithika na maisha.

Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni hali ya amani na ushirikiano uliopo kati ya majirani. Watu wengi wanaishi kwa heshima na wako tayari kusaidiana wakati wa shida au sherehe. Pia, napenda urahisi wa kupata huduma muhimu kama maduka, usafiri na maeneo ya ibada karibu na makaazi. Mtaa wangu na mazingira tulivu, yanayo nifanya nijisikie salama na huru kuishi maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo kuwasalimu majirani na kuzungumza nao mara kwa mara hujenga urafiki na kuimarisha mshikamano wa kijamii.

Naam, napenda kuoga kwa maji ya moto, hasa asubuhi au jioni baada ya siku ndefu ya kazi. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha mwiri, kuondoa uchovu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, hunifanya nijisikie mtulivu na tayari kuendelea na shugri nyingine au kupata usingizi mzuri. Kuoga kwa maji ya moto ni mda wangu wa kujitunza na kufikiria mambo kwa utulivu. Kwa ujumla hunipa faraja ya mwili na akili na hunisaidia kuanza na kukamaliza siku nikiwa na hisia nzuli.

Rangi ninayoipenda zaidi ni kijani kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na furaha. Kijani ni rangi inayo husiana na maumbile. Yamimea, miti na maeneo ya kijani kibichi jambo linalo nifanya nijisikie karibu na asili. Mara nyingi, ninaiona kwenye bustani, mashamba, milima na hata kwenye manzari ya jiji yenye miti mingi rangi hii huni saidia kupumzika. Kisa ikorojia kuongeza utulivu wa akili na kunipa motisha ya kufurahia mazingira yangu. Kuona kijani kuna nifanya nijisikie mwenye amani na furaha ya kweli.